Sina kitu ya kuchifaa. Cha, mara ngapi kwa siku. Sina hata moja. Sina. Sichaji kitu kwa sababu sina. Kama ningekua nayo, ningekua nimechaji. Lakini juu sina, sichaji kitu. Eh, sijaji kitu.